Jee, ungependa kutembelea muji gani duniani? Ningependa kutembelea muji wa Tokyo, Japan. Kwa sababu, Tokyo ni mchanganyiko mzuri wa teknolojia ya kisasa utamaduni wa kipeke na mandari yake ya kufutia kama vile bustani za maua na mahekalu ya kale. Ninakumbuka kusikia kuhusu sherehe za cherry blossom ambazo huwa porini wakati wa msimu wa spring. Na ningependa sana kuwona mandari ya mauwa haa ya mazuri ya kifunikiwa mji mzima. Ningependa sana pia kuonja chakula cha kienyeji kama sushi na kushudia maisha ya kila siku ya watu huko. Napofikiria kuhusu safari hii nahisi furaha sana na msisimuko kwa sababu ni nafasi mzuri sana ya kujifunza na kupumzika pia.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mwalimu ninae kumbuka ni mwalimu wambaye alinifunza kutoka chuo kiku cha mount Kenya. Ni mwalimu wambaye alikuwa mzuri sana. Hila hakunifunza tu hata alituweleza jinsi ya utakavyo maliza shule na uweze kujibeba huko inje. Kwa kuwa hata alikuwa msimamizi wangu wakati nilikuwa nimekuenda mafundisho yangu ya kazi.

Je, unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Mimi huhitaji kuchaji kifaa changu mara moja tu kwa siku. Hasa usiku baada ya matumizi ya siku nzima. Hii imenisaidia sana kuhakikisha kifaa kina nguvu ya kutosha. Ili niweze kuendeleza kazi zangu na kuwasilina bila usumbufu kwa siku nzima.